Katika kupanda mimea, kwanza unahitaji udongo, unahitaji mahali ambapo utapanda, na pia unahitaji zile tools ambazo utatumia, kama vile kijiko cha mchanga, kuna uma, kuna pia ile shovel ya kusaidia kusongesha udongo. Ukitaka sasa utaratibu wakupanda kwanza utahakikisha kwamba labda kama tuseme mimea kama miti kama ndo unapanda. Utachukua miti kwanza utatengeza pale utachimba shimo, utengeneze shimo yako vizuri. Utachukua ule utaweka maji kwanza ndo mchanga uwe na unyevunyevu alafu sasa utaweka ule mti alafu sasa badaye utafunika kwa ule mchanga uliku umetoa ama udongo kwa kusema kweli inalingana na chenye unapanda kama ni kupanda mti inaweza chukua takriban dakika kumi adi kumi na tano na kama ni mimea ingine kama vile mahindi ama maharage iyo ni rahisi kupanda kwa sababu haitaji kazi mingi vile kama vile kupanda miti kwa hivo unapata kwamba kama ni kupanda hiyo mimea kama maharage inakuwa rahisi sana kuliko kupanda vitu kama miti.

Vitu za nyumbani ambavyo siwezi ishi bila, ya kwanza ni ile gas yangu. Gas mimi natumia kwa kupika, nafanya mapishi sana hapa kwangu, asubui napika, napika chai, mchana napika chakula na pia jioni pia nakula chakula kingine kwa hivyo gas ni kitu ambacho natumia sana sana sana. Mimi gas kwangu natumia na vitu mingi sana ndio kwa sababu sana sana mapishi mimi naishi peke yangu kwa hivyo na lazima nipike na kiki nikiweza kosa gas yaani kumaanisha naweza kaa njaa na kwa hivyo si ni jambo ambalo siwezipenda lifanyike ama hata gas ikiisha juu kuna wakati mwingine unapatanga umeitumia kwa muda mrefu bila kuiongeza na hukuwa umeiangalia unapata imeisha na uko katikati wa mapishi hiyo inakuharibia chakula chako na pia kuharibia ile mood yako kwa sababu ulikuwa unadhani utaweza kukula ama utaweza kufanya jambo lako na hujaweza kwa hivo inakua ni kama inconvenience gas ikiweza isha kifaa kingine naweza sema ni kama fridge, fridge ni ambapo mimi naweka chakula changu kama nikona chakula nimenunua, nikienda nikifanya shoping nyangu ya mwezi ya chakula nakujanga naeka kwa fridge. Kwa hivo fridge naitumia sana sana kwa kuweka chakula ambacho sihitaji kukula kwa hiyo dakika na nitakihitaji baadaye hata nikipika chakula kiwe kingi na napakua na eka kingine kwa fridge ndio baadaye nitaweza kukikula na fridge ikiweza kosekana nasema inaweza kuwa ni vibaya sana kwa kuwa siwezi kuwa na mahali pa kuweka chakula changu inaeza kuwa sasa chakula chote napika na kula saa hiyo kinaisha ama hata ile shopping siwezi fanya ya mwezi mzima inabidi nifanye ya kila siku juu nikifanya mwezi mzima. Then nikuje nayo siwezi sina mahali pa kueka. Kifaa kingine naweza sema natumia sana ni vitu kama kisu. Kisu pale jikoni natumia kukata kila kitu kama ni kukata nyama, kukata vitunguu, kutayarisha chakula. Kisu inanisaidia sana na ikiweza kosekana ni kumaanisha kwamba siwezi kuwa na na kitu ya kukata chakula ama kutayarisha chakula nacho kwa hivyo pia hivyo ni kifaa ambacho nahitaji sana. Kifaa kingine nawezasema nahitaji pale nyumbani ni kitu kama vile ile duster ya kuosha. Duster natumia kuosha nyumba, natumia kupanguzia kuta na kukiweza, nikiweza ikosa ama ikiweza potea na kumaanisha kwamba nyumba yangu haiwezi kwa safi na napenda kuwa mtu msafi kwa hivyo inaweza nidhuru kuwa ati uchafu inaweza kuwa kwangu na sipendi hilo hata kidogo.

Nilikuwa natembea sana, nikiwa naenda katika kila ofisi naenda na zile makaratasi zangu, za shule, za CV, za recommendation nilikuwa nabeba zote, natembea sana katika ofisi zote nikienda, nikiuliza, kama kuna mahali ambapo naezapata hata nafasi ya kazi na ilikuwa ni kazi ngumu sana kwa kuwa kila siku, kila siku, sikuwahitulia ni lazima ningeamka mapema ni lazima ningetembea distance ambayo ilikuwa mbali sana kwa kuwa huo wakati hata sikuwa na nauli ya kupanda gari kwa hivyo nilikuwa natembea wakati huo mwenye nikaenda. Nikaanza sasa nikaenda interview nikafanya interview mimi. Nikapita. Nikapata na furaha ilinijaa moyoni kwa kuwa sikuwa nadhani sikuwa natarajia kwamba ati nitaweza yaani kupita nikuwa pia niko mahali ambapo niko chini sana kwa kuwa ati nilikuwa nimengoja muda mrefu sana kwa hivo mwishowe vile ilikuja niliweza kufurahia sana nikaenda nikaambia wazazi wangu nikaambia ndugu zangu na wote wakafurahia pamoja na mimi tulifurahia sana na tukajua sasa kwamba mambo yataanza kunyooka kwa kuwa hapo mbeleni mambo ilikuwa imekuwa ngumu sana ilikuwa haiendi vizuri.

Mimi binafsi napendelea kuvaa ndevu. Maana ya hii ni kuwa, ndevu ni nywele ambazo zinafanya mtu kuonekana zaidi kama mwanaume. Unajuwa kwamba wanaume pekee ndo wanaweza kupata ndevu na wao pekee ndo wanaweza kuzilea kwa hivyo, ukionekana umelea ndevu na umeweza kuzieka vizuri, pia unapewa heshima yako kwa kuwa unaonekana. Na we ni mtu ambaye unajiweza, unaweza kujimaintain na pia unaweza kuwa responsible kwako wewe mwenyewe. Hata hivo na sipendi zikiwa kubwa sana. Ndevu zangu mimi huhakikisha kwamba si kubwa vile. Na ndo niweze pia kuezekana hata nikieza enda mahali ambapo naenda kazini kama kazi yangu. Naonekana mtu ambaye ana nithamu na pia anakaa vizuri. Sii mtu ambaye amejiachilia hata kidogo kwa hivo nikenda pale na nikenda pale kinyozi mimi huenda kinyozi baada ya wiki mbili ili ku nini ili kuziangalia si kunyoa lakini ni kuziguza tu kidogo tu ili ziwe ile size ambayo inaeza kubalika pale kazini na pia jambo lingine na kuvaa ndevu ni kwamba linavutia sana sana sana hii jinsia ingine ya wanawake, wanapenda wanaume ambao wanavaa ndevu kulingana na vile mimi nimetembea na nimejionea kwa hivo unapata kwamba ndevu zinaongeza utanashati kwenye mwanaume na pia zinamfanya akae ana mtu ambaye mzuri zaidi yaani kuliko vile bila kuvaa ndevu na pia unakaa miaka yako unajua pia ndevu zinafanya ukae mzee na pia zinafanya ukae mtuw ambaye amekomaa yaani, hivyo ndo najaribu kusema, mtu ambaye amekomaa, kwa hivyo ndo maana napenda mimi kuzivaa badala ya kuzinyoa.

Naam, watoto ni baraka, watoto ni watu ambao mimi hufurahia kucheza na wao na pia kuwaongelesha kwa kuwa pia mimi nilikuwa mtoto wakati mmoja na nilikuwa naona ambavyo vile watu wakubwa walikuwa wanatuangalia, vile walikuwa wanaongea na sisi, vile walikuwa wanacheza na sisi kwa hivyo ndiyo, napenda kucheza na watoto, napenda wakati wa wikendi sana sana kwa sababu ndio mimi huwa sina kazi, siko kazini yaani mimi nacheza na watoto wa hapa estate, tunacheza mpira sana sana wa mguu na kila tunakuanga na timu zao, ambazo pia mimi nakuanga kama kocha wao kwa sababu mimi ndio naweza naelewa mpira kwa hivyo nawaleta pamoja nawakusanya. Nawafunza nawaeleza vile wanafaa kufanya. Nawaonyesha pia vile mchezo unachezwa vizuri na pia vile wanaeza pia kukuza talanta zao kwa kuwa watoto ndio wenye kesho watoto ndio kesho yetu kwa hivyo tusipoangalia talanta zao, tusipowaonyesha kwamba hili na hili linafaa kufanywa hivi na hivi, hawataelewa na pia tutakuja kujuta tu siku moja. Kwa hivyo napenda nikicheza na wao pale pia nawapee nawapee advice kuhusu maisha. Nawaelezea mtindo mwema wa kuenda nao maishani. Nawafunza kuhusu kuheshimu watu ambao ni wazee kuwaliko na pia kuheshimiana wao wenyewe kwa kuwa pia wao wenyewe bila heshima hawezi kasikizana na ndio maana nasema pale hivi kwenye timu mtu lazima akuwe na maadili nawafunza maadili nawaelezea vile mambo yanafaa kuwa vile mnakuwa kama timu vile mnasonga mbele kama timu na vile mnaheshimiana kila mtu na heshima yake yaani kwa hivo watoto ni watu ambao mimi hukua na wakati na wao tunacheza na wao, na wakati wa kucheza tunacheza na wao na pia wakati wa ikifika ni mambo ya kuongelea mambo ambayo ni serious na ya maisha pia. Tutaongelea huo wakati.